Natumia programu za mawasiliano mara kwa mara kwa sababu ndizo msingi wa shughuli zangu za kila siku Kupitia programu hizi nawasiliana na watu wa karibu, washirika wa kazi na makundi ninayoshirikiana nayo Zinaniwezesha kupanga mipango, kubadilisha taarifa kwa haraka na kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mwelekeo mmoja bila programu hizi, kazi nyingi huwa zimesimama au kuchelewa bila kwa sababu ya msingi Pia natumia programu za kuandika na kupanga mawazo kwa sababu ninapenda kuweka fikra zangu katika mpangilio mzuri Programu hizi pia hunisaidia kuandika maoni kupanga ratiba na kufuatilia kazi nilizo jipangia Ninapo kuwa na wazo siwachi ipote nalihifathi mara moja ili nirudie baadae Hii imenisaidia kuwa makini zaidi na kuepuka kusahau mambo muhimu na pia kwa upande wa ubunifu natumia programu za uhariri wa picha na video mara kwa mara hizi ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kujaribu, kurekebisha na kuboresha kazi yangu Kupitia programu hizi, ninaweza kuwasilisha mawazo yangu kwa njia ya kuona ambayo ni rahisi kueleweka na yenye mvuto zaidi. Zinaniwezesha kubadilisha wazo la kawaida kuwa kazi yenye uzito na maana. Jambu la mwisho ni kuwa natumia programu za kujifunza na kupata maarifa mapya. Programu hizi hunisaidia kusoma, kutazama maudhui ya kilimo na kujiongezea uelewa katika maeneo mbali mbali. Siutumii muda wangu ovyo. Nachagua programu zinazoni jenga na kunisukuma mbele. Na pia kwa ujumla programu zinazozitumia ni zana za maendeleo. Si za kupoteza muda na kila moja ina mchango wake katika safari yangu ya kukua binafsi na kitaaluma.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kuna nipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu na kujitenga kidogo na kelele za kilasiku. Kutembea unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nisikie uhuru. Hasa, ninapo kuwa nimetoka kwenye ratiba nzito au mawazo mengi. Nimuda ambao na hisi nikopeke yangu na mawazo yangu. Nikijipanga upya bila shinikizo. Pia kutembea kwa miguu kunisaidia ki afya na kunifanya nijitambue zaidi ki mwili na ki akili. Ninapo kuwa natembea na hisi ni narudisha mizani ya mwili na akili. Na mara nyingi ndipo napata mawazo mapya au suluhisho la mambo ya lio kuwa ya nanisumbua. Kwangu siyo tu njia ya kutoka sehemu moja kuenda nyingine bali ni sehemu ya kujijali na kujijenga taratibu.

Mara nyingi huwa napenda kupunguza mwendo wakati wa jua kali na kuchagua shughuli zinazonipa utulivu badala ya kunichosha. Mara nyingi napendelea kukaa sehemu yenye kivuli nipumzike na kuupa mwili nafasi ya kupoa. Huu ni wakati ambao najifunza kutojilazimisha kwa sababu najua si kila muda ni wa kukimbizana na mambo. Pia napenda kutumia muda huo kufikiria na kupanga mambo yangu kwa utulivu jua kali hunifanya nitake kukaa chini najitadhmini na kuangalia mwelekeo wangu. Ni wakati mzuri wa kupanga hatua zinazofuata bila presha akili ikiwa tulivu na mawazo yakiwa wazi zaidi Wakati mwingine napenda kusikiliza muziki au kusoma kitu kinachonijenga jua kali hunipa sababu ya kupunguza kelele za nje na kujielekeza ndani zaidi. Nafurahia kufanya shughuli zisizohitaji nguvu nyingi lakini zenye maana. Kwa sababu ndizo hunipa nishati ya kiakili. Kwa ujumla, jua kali kwangu si kero bali ni ishara ya kupumzika na kujijali. Nauchukulia kama muda wa kujirekebisha kabla ya kuendelea na shughuli zingine. Najua nikijipa muda huo narudi nikiwa na nguvu zaidi, mwelekeo safi na ari mpya ya kusonga mbele.

Ndio, natumia teknolojia ya sauti kwa sababu inanirahisishia kazi na kuniongeza ufanisi katika shughuli zangu za kila siku. Teknolojia hiyo hunisaidia kusikiliza taarifa, kurekodi mawazo na kufuatilia maudhui muhimu bila kulazimika kuangalia skrini kila wakati. Kwa mtazamo wangu, ni njia ya kisasa inayosaidia kutumia muda vizuri zaidi. Pia natumia teknolojia ya sauti katika kujifunza na kuboresha ulewa wangu Kupitia sauti naweza kusikiliza maelezo, mijadala au maudhui ya kielimu Hata ninapokuwa nafanya shughuli nyingine. Hii hunisaidia kuendelea kujifunza bila kukatiza ratiba yangu, na kunifanya niwe karibu zaidi na maarifa katika kazi za ubunifu, teknolojia ya sauti ni nyenzo muhimu sana kwangu. Hunipa uwezo wa kurekodi mawazo, kujaribu mitiririko ya sauti na kuhakikisha ujumbe ninaotaka kuwasilisha unasikika kwa uwazi. Sauti ina nguvu ya kuleta hisia na kuitumia vizuri kunanisaidia kuwasiliana kwa kina zaidi. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Siitumii kwa kuburudika tu bali kama chombo cha kunijenga, kunirahisishia kazi na kunisaidia kusonga mbele. Najua kadri teknolojia inavyoendelea kukua, ndivyo nitakavyoendelea kuitumia kwa umakini na malengo yalio wazi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya ku inayotoa hisia ya usafi na utulivu. Napenda harufu ambazo sikali sana lakini zinaingia taratibu na kubaki kwa upole. Aina hii ya harufu unifanya nijisikie nipo sawa kiakili na kimwili kana kwamba mazingira ya nanipa na fasi ya kupumua na kujipanga upya. Pia napenda harufu za asili kwa sababu zinanigusa kwa undani zaidi. Harufu ya mvua ikinyesha udongo ulio nywa maji au upepo safi wa asubuhi unipahisia ya kuwahai na kuunganishwa na mazingira. Harufu hizi unikumbusha unyenyekevu wa maisha na kunifanya nipunguze kasi ya mawazo. Kwa upande mwingine, napenda harufu zinazo chochea umakini na kujiamini. Harufu nyepesi lakini yenyemvuto hunisaidia kubaki macho na makini bila kunichosha. Ni harufu zinazo kaa karibu na mtu bila kujitangaza kupita kiasi lakini bado zinaacha alama. Sasa kwa ujumla harufu ninayo ipenda ni ile yenye mizani inayolazimisha lakini inayoleta hatari. Ninachagua harufu kulingana na namna zinavyo nifanya nijisikie. Si kwa kufuata mtindo kwangu harufu nzuri ni ile inayonipa utulivu mwelekeo na hisia ya kuwasawa na nilipo.

Nafanya kazi vizuri zaidi usiku wa manane. Pale kelele zinapopungua na kila kitu kinapokuwa kimetulia. Wakati huo akili yangu hua wazi zaidi. Mawazo yanatiririka bila kukatizwa na nahisi ninaudhibiti kamili wa muda wangu. Hakuna presha ya simu, ujumbe au watu wanaohitaji majibu ya haraka. Pia usiku hunipa nafasi ya kujielekeza kwenye kazi kwa kina bila haraka. Ni muda ambao naweza kukaa na wazo moja kulichambua na kulifanyia kazi mpaka niridhike Najisikia huru kufanya majaribio kurekebisha na kuboresha bila kuhisi kama kuna mtu ananivuta nyuma usiku pia hunifanya nijisikie karibu zaidi na kazi ninayofanya Kwa ukimya fulani unaonisaidia kuunganisha hisia na mawazo Jambo linalofanya kazi iwe na maana zaidi Mara nyingi ndipo napata suluhisho la changamoto zilizo kuwa zinanitatiza mchana. Kwa ujumla usiku wa manane ndio muda wangu bora wa kufanya kazi na wakati ambao nahisi niko sawa na mimi mwenyewe. Akili ikiwa makini na moyo ikiwa umetulia, ndipo ninapoweza kutoa kazi bora zaidi bila vikwazo vingi vya nje.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni yule anayechanganya kipaji nidhamu na bidii bila kujifanya mkubwa kuliko mchezo wenyewe. Na huo mchezaji ni Cristiano Ronaldo. Nampenda zaidi kwa sababu anacheza kwa akili, anajituma hata pale mambo yanapo kuwa magumu na anonyesha udhabiti bila kulalamika. Aina hii ama aina huyu ya mchezaji ananivutia kwa sababu anaonyesha kuwa mafanikio yanatokano na kazi si bahati tu. Pia namuheshimu mchezaji anayebeba timu kwa vitendo badala ya maneno. Yule anayejitokeza wakati timu inamuhitaji zaidi bila kujali shinikizo au matarajio ya watu. Mchezaji wa namna hii hunifundisha umuhimu. Uajibikaji na kujituma hata pale macho yote yanapokutazama. Zaidi ya uwanjani, napenda mchezaji mwenye tabia njema na mtazamo kwa kujenga. Yule anayeheshimu wapinzani, mashabiki na michezo wenyewe. Kwangu tabia nje ya uwanja ni kielezo cha nguvu ya ndani ya mtu na ndiyo huamua kama mtu anastahili kuanziwa au la na mchezaji huyo ni Cristiano Ronaldo.

Rangi ninayopenda ni rangi ya samawati. Rangi hii inakisi utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Napenda rangi hii kwa sababu inatoa hisia ya kujiamini bila kelele. Rangi hii inajitokeza kwa upole lakini inauzito wake. Hunifanya nijisikie, nimejipanga, nikiwa makini na nikiwa na mwelekeo ulio wazi. Pia naipendelea rangi hiyo kwasababu inaunganisha na mazingira tufauti. Rangi ya aina hii hunipa uhuru wa kujieleza bila kulazimisha mambo. Iwe ni kwenye mavazi au mazingira ninayokaa. Rangi hii hunifanya nijisikie kwa nafsi yangu. Kwa upande mingine, rangi hii hunisaidia kiakili, hunipa utulivu wa mawazo na kunifanya nifanyi maamuzi kwa umakini zaidi. Si rangi ya kunisisimua kupita kiasi, bali ni rangi inayonisaidia kubaki katika hali ya usawa Kwa ujumla, rangi hii ninayopenda, yenye ni rangi ya samawati ni ile inayo lingana na utu wangu Si rangi ya kufuata mitindo, bali ni rangi ninayochagua kwasababu inanifanya nijisikie imara mtulivu na nikiwa na uhakika wa nilipo ninapokwenda. Rangi hii nalolipenda ni rangi ya samawati.

Ndio, ninavaa miwani mara kwa mara, si kwa sababu ya mitindo pekee, mbali ni kwa ajili ya afya na ufanisi wa macho yangu, na na amini hunisaidia kulinda macho dhidi ya mwanga mkali, vumbi, au hata kelele za kuona pale ninapo kuwa kwenye kazi Kwa kweli, kwa kazi zangu ambazo mara nyingi zinahusisha kompyuta na skrini miwani ni sehemu muhimu ya kila siku na pia naipenda miwani, kwa sababu hunisaidia kuangalia vizuri na kufanya kazi kwa usahihi zaidi Wakati mwingine ninapo kuwa kwenye wari wa video au picha au nataka kuona maelezo madogo kwa umakini Miwani hufanya tofauti kubwa, na kama chombo kidogo kinacho ongeza uwezo wangu wakona kwa ufasaha na zaidi ya hilo, miwani hunipa hisia ya utulivu na kujiamini Ninapo kuwa nimeivaa nahisi nipo tayari kushughulikia kila kitu kutoka kazi za akili, hadi mikutano au mawasiliano ya kila siku Hii inachangia mtazamo wangu wa ubunifu na utendaji bora na kwa sababu macho yangu yakiwa tulivu akili pia hubaki makini.

Natumia muda mwingi sana mtandaoni kila siku, lakini sikuwaburudika ovyo bali kwa sababu shuguli zangu nyingi zina nilazimu kwa hapo. Sehemu kubwa ya muda huo utumika kutafuta taarifa kuwasiliana na kufuatilia mambo muhimu yanayo husiana na kazi na maendeleo yangu binafsi. Mtandao ni kwangu ni chombo cha kazi, si maali pa kupoteza muda bila muelekeo. Pia natumia muda mtandaoni kujifunza na kujiongezea maarifa mapya. Ninasoma natazama maudhui ya kilimo na kufuatilia mijadala inayo nipanua mawazo. Hata kama si kila dakika ninayo kuwa mtandaoni, inatija saa kwa kiasi kikubwa na hakikisha muda wangu unaelekea kwenye kunijenga na kunisukuma mbele. Hata hivyo, inajitahidi kueka mipaka ili nisiwe mateka wa mtandao. Najua ukikaa bila mpangilio, muda unaweza kupotea bila hata wewe kugundua. Ndiyo, maana ujipangia nyakati maalumu za kuwa mtandaoni na nyakati za kujitenga kabisa ili ni jikite kwenye mambo alisi ya maisha. Kwa ujumla, muda NInao tumia mtandaoni utegemea ratiba ya siku usika, lakini huwa na wamaana na unaokusudiwa. Situmii mtandao kwa mazoea ya tu mbali kwa malengo ya liyo wazi Kwa sababu kwangu mtandaoni kuna paswa kuongeza thamani ya maisha yangu na kunipunguzia mwelekeo au muda.

Kitabu ninacho kipenda ni kitabu ya utafiti na kile kilicho andikwa kwa msingi ya utafiti na kinaelezea ukweli kwa kina na ushahidi. Napenda vitabu vinavyo toa majibu ya kina kwa maswali magumu vinafyo fafanua dhana kwa mifano halisi na data thabiti. Kwa kweli, sipendi vitabu vinavyo jaza akili tu bila msingi wa uthibitisho. Ninathamini ile inayonifanya ni fahamu na kuelewa jambo kwa undani. Pia, napenda kitabu kilicho na utafiti wa kina kwa sababu hunifundisha jinsi ya kufikiria kwa njia ya kimaendeleo. Kinaonyesha hatua kwa hatua jinsi ya matokeo yaliopatikana. Mbinu zilizo tumika na changamoto zilizo kabiliwa. Hii inanifundisha uvumiliu na udhabiti na kunifanya nijue kuwa kila matokeo ni matokeo ya kazi na uchunguzi makini Zaidi ya hayo kitabu cha aina hii hunipa mtazamo mpana wa dunia Nikisoma vitabu vya utafiti najifunza kushughulikia tatizo kutoka pembe mbali mbali kuzingatia vigezo tofauti na kutambua mchanganyiko wa sababu na matokeo Hii hunifanya niwe na akili wazi nisijitokeze na maamuzi ya sio na msingi na kunipa heshima kwa mchakato wakujifunza Kwa ujumla kitabu ninachokipenda zaidi kile kinacho jenga akili na kunisaidia kukuza uelewa wangu Si tu kusoma kukufurahisha bali kusoma kwa lengo la kujenga uwezo kuongeza ufahamu na kuwa na msingi dhabiti wa maarifa Kitabu cha utafiti kwangu ni chombo cha thamani kisicho na kifani.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa njia ilio ya kweli na isio na shinikizo Mara nyingi tunakaa tuu tunazungumuza kwa kina kusu maisha, mipango, changamoto na mawazo yanayotusumbua Ninadhamini sana mazungumuzo ya maana kwa sababu unifanya nijisikie nimeunganishwa na watu ninaowaamini Pia napenda kushiriki shughuli rahisi zinazotufanya tujisikie huru inaweza kuwa kutembea pamoja kukaa simu tulivu au kushiriki chakula huku tukicheka na kubadilishana hadithi Si lazima iwe kitu kikubwa kilicho muhimu ni uwepo na muda tunaotenga kwa ajili ya kila mmoja Wakati mwigine pia napenda marafiki wangu wanapo nisukuma kufikia tufauti au kunipa mitazamo mipya Tunapobadilishana mawazo najifunza mengi na najiona nikikua kiakili huu ni muda ambao sio wa kujifanya bali wakua mimi mwenyewe bila hofu ya kuhukumiwa Kwa ujumla napenda kuwa na marafiki kwa sababu hunipa usawa katika maisha Wananikumbusha kufurahia safari sio ya malengo tu nikiwa nao najisikia nimeimarika, nimeleweka na niko tayari kurudi kwenye maisha nikiwa na nguvu mpya.

Huwa nafanya mambo kadhaa kwa makusudi ili kuongeza uzalishaji wangu kila siku Kwanza najipangia kazi zangu mapema na kuweka vipaa umbele wazi ili nisipoteze muda kwa vitu visivyo na umuhimu Najua nikianza siku bila mpangilio kuna uwezekano mkubwa kuishia kufanya mengi lakini bila matokeo ya maana Pia najitahidi kupunguza vitu vinavyonipotezea umakini Najua mazingira yana mchango mkubwa katika uzalishaji Hivyo nachagua sehemu tulivu, na muda ambao akili yangu iko tayari kufanya kazi. Nikiwa nimejipanga vizuri kiakili, kazi husonga kwa kasi na kwa ubora zaidi na zaidi ya hayo najipa muda wa kupumzika kwa makusudi. Sitaki kujichosha hadi kupoteza mwelekeo, kwa sababu nimegundua kupumzika kunarudisha nguvu na umakini kupumzika kunanisaidia, kurudi kazini nikiwa na mtazamo mpya na uwezo wa kufanya maamuzi bora Sasa kwa ujumla, kuongeza uzalichaji kwangu kunahusisha nidhamu, kujitambua na kufanya maamuzi ya makusudi kuhusu muda wangu. Siwezi kufanya kila kitu kwa wakati moja lakini nachagua kufanya ilio muhimu kwa umakini Hivyo ndivyo ninavyoendelea kusonga mbele bila kujichosha au kupotea njia.

Andiyo, hua nasoma gazeti mara nyingi sana, lakini sio kwa sababu ya burudani pekee, bali kwa sababu ni chanzo kizuri cha kupata tarifa za haraka na kuhakika. Kupitia gazeti, najua kilicho tokea hapa na pale, mambo ya siasa, uchumi, mchezo na maendeleo ya jamii. Hii inanisaidia kuwa na mtazamo, mpana, wakuelewa mabadiliko yanajitokeza kila siku. Pia nasoma gazeti ili kujua maoni na mitazamo tofauti kuhusu mambo yanayo jitokeza, makala na uchambuzi unawezesha kuona pembe za mbali za tatizo fulani au mpango fulani na kunifundisha jinsi yakuthamini habari kwa uangalifu. Hii inasaidia akili yangu kuwa makini na kuunda maamuzi yenye msingi dhabiti. Zaidi ya hayo, gazeti linanifundisha uwelewa wa haraka na upanuzi wa misamiati. Kusoma makala tufauti kuna nifanya nijifunze maneno mapia mtindo wa kuandika na jinsi ya kueleza hojo kufupi lakini kwa kina. Hii inanisaidia, si tu kwa taaluma yangu mbali pia katika mawasiliano ya kila siku. Sasa ndiyo, hiyo ndiyo kwa maana huwa nasoma gazeti.

Napedelea kuvaa ndefu kwa sababu na niwakilisha zaidi na kunipa hisia ya kujiamini. Ndefu unifanya nijisikie nikiwa kamili na mwenye mtazamo thabiti. Kana kwamba zinaendana na utu wangu na namna ninavyojiona. Si suwala la mtindo tuu bali ni namna ni naviojieleza kimya kimya bila kusama sana. Pia kuvaa ndefu unipa urahisi fulani. Si lazima nijishugulishe sana na kunyoa mara kwa mara na badu naweza kuonekana nipo nazifu. Mbradi ninajitunza vizuri Kwangu ndevu zinahitaji ni dhamu na matunzo na hilo nalichukulia kama sehemu ya kujeshimu binafsi Hata hivyo, sipingani na kunyoa kabisa inapobidi Kuna nyakati na mazingira yanawi hitaji mwonekano tufauti na hapo uniko tayari kubadilika ninacho jali zaidi, si kama ninandevu au la bali kama mwonekano wangu unendana na hali niliopo na kile ninacho wakilisha.